Ratiba ninaye ni mpangilio wa shugli kazi au matukio kwa kuzingatia mda maalum ni orodha au mpango unaonyesha nini kitafanyika lini kitafanyika kwa mda gani? Ratiba husaidia watu na taasisi kupanga mda wao kwa ufanisi ili kufanikisha malengo yao bila kupoteza mda au kusahau majukumu muhimu kwanza. Ratiba ina umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanafunzi shuleni kuna ratiba ya vipindi inaonyesha somo gani litafundishwa kwa mda gani Hii inasaidia walimu na wanafunzi kujua mpangilio wa siku au wiki kwa mfano katika shule nchini Kenya ratiba huandaliwa ili kwenda na mtaala unaotumika iwe ni mfumo wa 844 au mfumo mpya wa 2663 bila ratiba masomo yangekua katika mkanganyiko na muda ungepotea bila mpangilio pili ratiba ni muhimu katika kazi na piashara ofisini Meneja huandaa ratiba ya mikutano miradi na kazi ya kila siku ili kukakikisha malengo yanaafikiwa Kwa wakati Kampuni kubwa kama Kenya Railways hutegemea ratiba sahihi ya safari za ndege ili kuhakikisha abiria wanafika wanakoenda kwa wakati Ikiwa ratiba itafurugika inaweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa wateja na hasara kwa kampuni Pia ni muhimu katika maisha binafsi mtu anaweza kujiwekea ratiba ya kuamuka, kufanya mazoezi, kusoma, kufanya kazi na kupumzika. Ratiba mzuri husaidia mtu kuwa na nidhamu, kuepuka uzembe na kutumia mda mzuri. Kwa mfano, mwanafunzi anayejitayarisha kwa mtihani anaweza kuandaa ratiba ya kusoma ili kugawa muda sawa kwa kila somo. Hii huongeza uwezekano wa kufaulu. Kuna aina mbalimbali za ratiba. Kuna ratiba ya kila siku, kuna ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi na hata ratiba ya mwaka mzima. Pia kuna ratiba za hafla maalum kama harusi, mikutano au sherehe ambazo huonyesha mfululizo wa matukio kwa mda uliopangwa. Faida za ratiba ni nyingi huongeza ufanisi kwa sababu kila shugli ina mda wake pili. Upunguza msongo wa mawazo kwa sababu mtu anajua ni nini cha kufanya na lini. Tatu, huongeza uwajibikaji. Kwa sababu ratiba ni kama ahadi ya kutimiza majukumu fulani kwa wakati maalum hata hivyo. Ratiba inaweza kuwa na changamoto ikiwa ni ngumu sana au haizingatii hali halisi. Ratiba isio badilika inaweza kusababisha presha au kushindwa kutekelezwa. Ndiyo maana ni muhimu ratiba yenye uwiano kati ya kazi na mapumziko na kuwa tayari kuibadilisha pale panapo hitajika. Kwa ujumla ratiba ni chombo muhimu cha kupanga na kusimamia mda katika elimu, kazi, biashara na maisha binafsi. Ratiba huleta mpangilio nidhamu na mafanikio bila ratiba shugli nyingi zingekuwa katika hali ya mkanganyiko na mda ungepotea bila tija.

Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya Gregori au Gregorian kalenda inatumika katika nchi nyingi duniani. Mwezi huu unasiku thilathini na moja na huja baada ya juni na kabla ya agosti. Julai ni mmoja ya mwezi. Hinyo muhimu mkubwa kihistoria kijamii na hata kiuchumi katika nchi mbali mbali. Kihistoria mwezi wa jule ulipo wa jina hilo kwa hishima ya kiongozi. Mashuhuri wa Roma ya kale liitua Julius Caesar awali mwzi huu uliitua Quinterley's katika kalenda ya kirumi lakini bada ya ulibadilishwa jina July kumuenzi Julius Caesar Kwa mshango wake katika marakibisho ya kalenda Marakibisho haya ya lipeleka kwanzisha kwa kalenda ya Julian ambayo bada iliboresho na kuwa kalenda ya gregory inayotumika hadileo katika muktatha wa kenya julae huwa ni mwizi wa baridi katika maine wa mingi ya nchi hasa wa maine wa nyanda za juu kama nairobi wakati huu haliahewa huwa na upepo mkali na joto jingi hasa ya subuhi na usiku wanafunze wa shule mara nyingi huwa katika muhula wa pili wa masomo na shugli za kilimu kuendelea kama kawaida Kijamie na kima taifa Julai ni mwizi wenye maathimisho muhimu katika nchi mbalimbali kwa mfano United States wathimitha siku ya uhuru tarehe Nne Julai kila mwaka maathimisho haya ni kumbukumbu ya kupatikana kwa uhuru kutokana kwa uingereza mwaka wa Seventeen seventy six siku hiyo huambatana na sherehe fataki na hafla mbalimbali za kitaifa ki uchumi, julei mara nyingi ni mwezi wa katikati wa mwaka ambako taasisi nyingi hufanya tathmini ya utenjaji wao wanusu mwaka Kampuni na mashirika huangalia malengo ya lio waliojiwekia mwanzoni wa mwaka na kupima maindeleo yao katika sekta ya kilimu, nchi ni Kenya, julei nikipindi muhimu kwa bathi ya mazau kutokana na hali ya hewa ya baridi Kialimu katika bathi ya nchi Julai ni mwezi walikizondefu kwa wanafunzi hasa katika njiza ulae na Amerika Hii ni kwa sababu Julai huwa nikipindi chakiangazi katika maene wa kaskazini mwadonia watuto na familia hudumia mdahu kusafiri kupumzika na kushiriki shugleza borodani Kwa ujumla Julai ni mwezi wa saba katika muaka wenye siku thilathini na moja wenye historia ya kufutia inayohusiana na julius caesar na mwenye umohimu wa kijamii kiuchumi na kielimu katika nchi mpalimbali ni muwezi unawashiria katikati ya muaka na maranyungi kwa ambatana na mabadilikuwa ya hali ya hewa kulingana na eneo la kijiografia.

Jumatano ni siku ya tatu katika wiki kwa mujibu wa utaratibu unaoutumika katika nchi nyingi duniani ikiwa wiki huanza jumatatu, jumatano huja baada ya jumanne na kabla ya alhamisi ni moja ya siku saba za wiki, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa jumamosi na jumapili. Kihistoria jina la Wednesday katika lugha ya kiingereza linatokana na mungu wa kale wa kijerumani aitwaye Wooden. Au Odin katika mythologia ya North. Katika lugha ya kilatini siku hii iliitwa Deez Marcos. Yaani siku ya mungu wa Mercury. Hii inaonyesha kuwa majina ya siku nyingi za wiki yana asili ya kihistoria na kitamaduni. Ata hivo katika kiswahili, jina jumatano lina muundo wa namba, likiwa na mzizi tano, unaohusishwa na namba tano katika muktadha wa hisabu za jadi, kutoka jumapili kama siku ya kwanza. Katika Kenya, jumatano ni siku ya kawaida ya kazi na masomo, shule, ofisi na barabara nyingi hufunguliwa kama kawaida Kwa wanafunzi jumatano mara nyingi huwa katikati ya wiki ya masomo, hivo ni siku muhimu ya kuendelea na mtaala bila uzembe Kwa wafanyikazi ni siku ya kupima maendeleo ya kazi ya wiki kabla ya kufikia mwisho wa wiki kijamii katika baadhi ya makanisa au taasisi za kidini jumatano hutumika kwa mikutano ya maombi na mafundisho ya katikati ya wiki. Pia katika baadhi ya jamii masoko ya wazi au mikusanyiko maalum hupangwa jumatano kulingana na desturi ya eneo husika. Kisaikoloji ya jumatano mara nyingi huitwa katikati ya wiki au midweek, watu wengine huhisi uchovu wa kazi kufikia siku hii lakini pia ni siku ya kutathmini mafanikio ya nusu wiki. Katika baadhi ya nchi za magharibi neno hump day hutumika kumaanisha jumatano likiwa na maana ya kuepuka kilele cha wiki ya kazi na kuelekea mwishoni mwa wiki kiuchumi Shughli za uzalishaji masoko na huduma huendelea kikamilifu siku ya jumatano Hakuna mapumziko rasmi ya kitaifa yanayohusishwa moja kwa moja na jumatano. Isipokuwa pale sikukuu maalum inapoangukia siku hio. Kwa ujumla, jumatano ni siku ya tatu ya wiki inayoshika nafasi ya katikati ya wiki ya kazi au masomo. Ina umuhimu wa kupanga kuendelea na shugli na kutathmini maendeleo na malengo ya wiki. Ni siku ya kawaida lakini yenye nafasi muhimu katika mpangilio wa maisha ya kila siku.

Tendo au kitendo cha kuwasilisha jambo fulani mbele ya hadhira kupitia mazungumzo, maandishi, picha au vifaa vya teknolojia kwa lengo la kutoa taarifa, kufundisha, kushawishi na kueleza hoja. Wasilisho linaweza kufanyika darasani, ofisini, katika mikutano, semina, makongamano au hata mitandaoni kupitia majukwaa ya kijamii. Kwanza, wasilisho lina umuhimu mkubwa katika elimu. Mwanafunzi anaweza kupewa kazi ya kuandaa wasilisho kuhusu mada fulani na kuielezea mbele ya wanafunzi wenzake na walimu. Hii humsaidia mwanafunzi kukuza ujasiri, uwezo wa kuzungumza mbele ya watu na ustadi wa kupanga mawazo kwa mpangilio unaoeleweka katika mfumo wa elimu nchini Kenya, hasa katika mtaala wa 2-6-6-3 au CBC, wanafunzi huhimizwa kufanya mawasilisho kama sehemu ya kujenga ujuzi wa mawasiliano na ubunifu. Pili, katika biashara na kazi za ofisini, wasilisho ni chombo muhimu cha mawasiliano. Meneja anaweza kuandaa wasilisho la mradi mbele ya bodi na wakurugenzi na wawekezaji. Kampuni nyingi hutumia programu za kompyuta kama vile Microsoft PowerPoint kuandaa slaidi. Zinazowasilisha taarifa ya mpango mzuri. Wasilisho zuri linaweza kuwashawishi wawekezaji kuunga mkono mradi au kuwafanya wateja kuamini bidhaa au huduma inayotolewa. Wasilisho bora lina sifa kadhaa muhimu kwanza. Linapaswa kuwa na mpangilio mzuri wa mawazo, utangulizi, kiini cha mada na hitimisho. Pili, mwasilishaji anapaswa kuwa na ufasaha wa kuzungumza na kuwasiliana kwa sauti inayosikika na inayoeleweka. Tatu, matumizi ya mifano halisi, vielelezo na picha husaidia hadhira kuelewa kwa urahisi zaidi. Nne, ni muhimu kudhibiti muda ili wasilisho lisichukue muda mrefu kupita kiasi au kuwa fupi sana. Kisaikolojia, wasilisho linaweza kuleta changamoto kwa baadhi ya watu, hasa wale wanaogopa kuzungumza mbele ya hadhira au hofu ya jukwaa Hata hivyo, kwa mazoezi na maandalizi mazuri, mtu anaweza kushinda hofu hiyo na kuwa mwasilishaji bora. Ujasiri hujengwa kwa kujiandaa vizuri, kuelewa mada na kufanya mazoezi kabla ya siku ya kuwasilisha. Katika zama za teknolojia, wasilisho linaweza kufanyika mtandaoni kupitia mikutano ya video au majukwaa ya kidijitali. Hii imepanua wigo wa mawasiliano. Kwa hiyo, watu wanaweza kuwasilisha mada kwa hadhira iliyo mbali kijiografia bila kukutana ana kwa ana. Kwa ujumla, wasilisho ni njia muhimu sana ya kusambaza taarifa, maarifa au hoja kwa hadhira. Lina mchango mkubwa katika elimu, biashara na maendeleo ya kijamii. Wasilisho lililoandaliwa vizuri huongeza uelewa, huimarisha ujasiri wa mwasilishaji na kuacha athari chanya kwa wasikilizaji.

Bibi ni neno la kiswahili li nalotumika kumaanisha mama mzazi wa baba au mama yako, yani nyanya. Pia ni neno hili li naweza kumaanisha mwana mkemzima au mzee ya wakike anayeheshimiwa katika jamii kwanza. Katika maana ya kifamilia, bibi ni mtu muhimu sana katika maisha ya watoto. Yeye huwa chanzo cha hekima, malezi na historia ya familia. Mara nyingi bibi hufundisha wajukuu wake maadili mila na desturi za jamii. Katika familia nyingi za kiafrika hasa katika jamii ya Kenya, bibi huwa na nafasi ya kipekee katika kulea watoto hasa wazazi wanapokuwa kazini au na majukumu mengine. Pia, bibi anaweza kumaanisha mwana mkea yeyote mzee anayeheshimiwa hata kama siwa ukoo wako kwa mfano. Unaweza kumuita bibi kama ishara ya heshima kwa mwana mke mzee katika kijiji au mtaa. Hii inaonyesha utamaduni wa heshima kwa wazee ambao ninguzo muhimu ya jamii. Tatu, bibi anamchango mkubwa katika kuhifadhi mila na utamaduni. Wazze wengi wakike hua. Walimu wa njimbo za jaadi. Hadithi za kale. Methali na misemo ya busara kupitia hadithi zao. Watoto hujifunza madili kama uvumilivu, uaminifu, bidii na mshikamano. Kwa upande wakihisia bibi. Maranyingi huonekana kama mtu mwenye upendo wa dhati kwa wajukuu wengi. Huhisi furaha wanapokuwa karibu na bibi yao kwa sababu ya huruma na uangalifu wake. Kwa kifupi, neno bibi linamaana pana inayohusisha familia, heshima, utamaduni na malezi. Nineno lenye uzito mkubwa katika jamii ya kiswahili na linalo onyesha dhamani ya wazee katika maisha ya kila siku. Bibi ni mtu wa muhimu sana katika jamii ya Kiafrika.

Mauzo ni neno la kiswahili ilinaloutokana na kitenzi kuuza ambacho kumaanisha kutoa bithaa au huduma kwa mteja kwa kubadilishana na fedha au thamani nyingine. Mauzo ni nguzo kuu ya shugli za kibiashara na sehemu muhimu ya mzunguko wa chumi katika jamii yoyote. Ili kwelewa neno hili kwa kina ni hii muuhimu kuangalia maana yake, aina zake, mchakato wake, umuhimu wake, changamoto zake pamoja na nafasi yake katika maendele wa jamii. Kwanza kwa maana ya msingi mauzo nikitendo chakukamilisha biyashara katika muuzaji na mnunuzi Hapa kuna makubaliano ambapo mnunuzi anakubali kununuwa bizaa au huduma na muuzaji anakubali kuipata kwa bei ilio kubaliwa kwa mfano Unapo kuenda dukani kununua mkate na kulipa pesa hapo kunakua na tendo la mauzo bila hatua hii na kubadilisha na biyashara haiwezi kuendelea Pili mauzo ya na aina mpalimbali kuna mauzo ya reja reja ambapo bithaa huuzwa kwa watumiaji wa mwisho kwa kiasi kidogo kama ilivo katika maduka ya kawaida na vipanda sokoni Pia kuna mauzo ya jumla ambapo bidhaa huuzwa kwa wafanyibiashara wengine kwa wingi ili nao huuze reja reja Haitha kuna mauzo ya huduma kama vile ushauri wa kitalum, usafiri au matibabu katika ulimuengu wa leo mauzo ya mtandaoni yamekua marufu sana kupitia mitandao ya kijamii na majukua ya kidigitali Tatu, mjakato wa mauzo unahusisha hatuwa kadhaa kwanza ni kutambua mahitaji ya wateja pili kwasilisha na kutangaza bidhaa Tatu, kumshawishi mteja kwa kueleza faida na ubola wa bidhaa nne kukamilisha muamala kwa kupokea malipo na kutuwa bidhaa Hatimae, huduma baada ya mauzo ni muhimu ili kuhakisha mteja anaridhika na anaweza kurudi tena kununua umuhimu wa mauzo katika biyashara hauwezi kupuuzwa Mauzo ndiyo chanzo cha mapato bila mapato biyashara haiwezi kulipa garama kama mishahara ya wafanyikazi kodi umeme au kununua bitha mpia Kadri mauzo ya naviongezeka ndivo biyashara inavokua na nafasi kubwa ya kupanuka na kuajiri watu zaidi Hivyo mauzo huchangia pia kupunguza ukosefu wa ajira katika jamii Kwa pande wa uchumi wa taifa mauzo huchochea mzunguko waki fedha Kwa biyashara wanapuza wanapata mapato nao unua bidha na ku au huduma nyingine la hivyo fedha kuendelea kuzunguka katika mfumo wa uchumi Mauzo pia huchangia ukusunyaji wa kodi ambayo hutumika kuendeleza miundombinu kama barabara shule na hospitali hata hivyo Mauzo hukabili changamoto mbali mbali ushindani mkali unaweza kupunguza idadi ya wateja Behi kubwa kupita kiasi unaweza kuwafukuza wanunuzi Wakati ubora duni unaweza kuharibu sifa ya biyashara aitha mabadiliko ya teknolojia na mitindo ya soko yanahitaji wafanyi biyashara kuwa wabunivu na kubadilika haraka Kwa kumalizia Mauzo situ tendo la kuuza bali pia ni mfumo mzima unaohusisha utafiti wa soko, mawasiliano, uaminifu, ubora na huduma bora. Ni uti wa mgongo wa biyashara na kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi. Mtu yeyote anayetaka kufanikiwa katika biyashara. Lazima aelewe dhana ya mauzo kwa kina na ajifunze mbinu ya kuyaboresha ili kufanikia mafanikio ya mda mrefu.

Kula ni ineno la kiswahili linalomanisha kitendo cha kuingiza chakula mdomoni kukitafuna na kukimeza ili mwili upate virutubisho vinavyohitajika kwa ukuwaji nguvu na afya. Ingawa maana yake ya msingi ni rahisi. Zana ya kula inaupewa mpana. Unaosisha afya, utamaduni, uchumi, maadili na hata lugha ya mafumbo. Kwanza? Kwa maana ya kibaolojia, kula ni hitaji la msingi la binadamu na viyumbe wengine hai. Mwili wa binadamu kuhitaji virutubisho kama wanga, proteini, mafuta, vitamini na madini ili uweze kufanya kazi bizuri. Tunapokula chakula kama wali, ugali, mboga, matunda au nyama. Mwili hupata nguvu ya kufanya kazi, kusoma, kucheza na kufikiri. Bila kula mwili hudhoofika na hatimae mtu anaweza kuugua na hata kupoteza maisha hivyo kula ni swala la afya na uhai bili kula kunahusiana na afya bora si tu kula bali kula chakula bora na chenye uwiano sahihi wa virutubisho Kwa mfano kula vyakula vya mafuta kupita kiasi kunaweza kusababisha magonjwa kama shinikizo la damo au kisukari vile vile, kutokula chakula cha kutosha au chenye virutubisha vya kutosha kinaweza kusababisha utapia mlo hasa kwa watoto. Kwa hiyo, dhana ya kula inaambatana na elimu ya lishe na mtindo wa maisha. Tatu, kula ni sehemu muhimu ya utamaduni. Kila jamii ina vyakula vyake vya asili na desturi zinazohusiana na kula. Mfano, katika jamii nyingi za Afrika mashariki, ugali ni chakula kiku. Pia kuna vyakula maalum, vinavyoliwa katika sherehe kama arusi, sikuku, au hafla za kita maduni. Namna watu wanavyokula kwa kutumia mikono au vyombo maalum pia ni sehemu ya utamaduni. Hivyo kula si tendo tu la kimwili, bali nikitendo cha maana katika jamii. Nne kula huimarisha mahusiano ya kijamii watu wanapokiti pamoja mezani na kushiriki chakula Ujenga mawasiliano na mshikamano familia nyingi hupata mda wa kuzungumza na kuimarisha upendo wakati wa kula pamoja katika mikutano au hafla chakula huwa njia ya kuwaleta watu pamoja Aitha neno kula hutumika pia kwa maana ya kifumbo mtu anaposema amekula pesa manake ni kwamba ametumia au labda ameiba pesa kwa njia isio. Halali pia msemo kula jasho la mtu kumanisha kufaidika kwa juhudi za mtu mwingine bila haki. Hivyo neno kula lina matumizi mapana katika loga. Kwa upande wa uchumi kula linauhusiano wa uzalishaji wa chakula biashara ya vyakula na ajira. Wakulima hulima ili watu wapate chakula. Wafanyibiashara huuza chakula sokoni au madukani, mikahawa na hoteli hutua huduma za chakula, hivo kula huchochea shughli nyingi za kiuchumi. Kwa kumalizia, kula ni tendo la msingi katika maisha ya binadamu. Lina umuhimu wa kiaafya, kijamii, kiutamaduni na kiuchumi. Si tu tendo la kushiba, bali ni sehemu ya utambulisho wa jamii na maendeleo ya watu. Ndiyo maana inasemeka na afya njema huanzia mezani kimanisha kwamba kula vizuri ni msingi wa maisha bora.

Kofia ni neno la kiswahili linalo maanisha vazi linalovaliwa kichwani kwa mazumuni mbalimbali kama ulinzi, mapambo, utambulisho au heshima. Ingawa kwa mtazamo wa haraka, kofia inaweza kuonekana kama vazi la kawaida. Kwa undani wake inamaana pana inayoguza maswala ya utamaduni, dini, hali ya hewa, mitindo ya mavazi au hata hazi ya kijamii. Kwanza, kwa maana ya msingi, kofia ni kifaa kinachovaliwa kichwa hili kulida kichwa dhidi ya jua, baridi, mvua, au vumbi. Katika maeneo yenye jua kali kama sehemu nyingi za Afrika mashariki, watu huvaa kofia kujikinga na miale ya jua ambayo inaweza kusababisha maumivu ya kichwa na madhara ya ngozi mmh. Katika eneo yenye baridi kali, kofia ni sufu za sufu hutumika kuhifadhi joto ya mwili kwa sababu kichwa ni sehemu moja wapo inayopoteza joto kwa haraka. Pili, kofia ni sehemu ya utamaduni na utambulisho wa jamii. Katika jamii ya waswahili wapwani, kuna kofia maalum inayojulikana kama kofia ya kiswahili ambao maranyingi huwa imefumwa kwa ustadi na kupambwa kwa nakshi ya kuvutia. Kofia hii huvaliwa hasaa na wanaume wakati wa ibada, sherehe au hafla rasmi na mara nyingi huashiria heshima na hadhi. Vile vile, katika jamii nyingine ya kiafrika, aina fulani ya kofia huvaliwa na wazee, wakimila au viongozi kama alama ya mamlaka. Tatu, kofia ina nafasi katika dini kwa mfano katika dini ya kiislamu wanaume wengi huvaa wa kofia wakati wakuswali kama ishara heshima mbele ya Mungu katika baadhi ya madhehebu ya kikristo, viongozi wa kidini kama askofu huvaa kofia maalumu kama sehemu ya mavazi yao ya kidini Hivyo kofia si tu mapambo bali pia ina maana ya kiroho katika mazingira fulani. Nne, katika ulimwengu wa mitindo, kofia ni sehemu ya muhimu ya urembo na mitindo wa mavazi. Kuna aina nyingi ya kofia kama vile kofia za mchezo au cape, kofia za majira ya baridi, pieni, na kofia za sherehe. Vijana wengi huvaa kofia kama sehemu ya kujitambulisha kimtindo na kuonyesha mapenzi yao kwa timu fulani ya mchezo. Katika tasnia ya mitindo duniani, wabunifu hutengeneza kofia za kipekee zinavo kamilisha mavazi ya watu mashuhuri. Aidha, neno kofia, linaweza kutumika kama maana ya kimfumbo kwa mfano, sehemu kuvaa kofia mbili, humaanisha kuwa una majukumu mawili tofauti kwa wakati mmoja. Hii inaonesha kuwa kofia inaweza kuwakilisha jukumu au nafasi fulani katika jamii. Kwa upande wakiuchumi, utengenezaji na uuzaji wa kofia ni chanzo cha ajira kwa mafundi na wafanya biashara. Watu wanaoshona na kufuma kofia hupata kipato kupitia ujuzi wao na baadhi hizo huuzwa masokoni katika maduka ya mavazi. Kwa kumalizia kofia ni zaidi ya vazi la kichwani, ni chombo cha ulinzi, alama utamaduni, ishara ya heshima na sehemu ya mtindo na hata nembo ya majukumu katika jamii inaonesha jinsi kitu kidogo kinavyoeza kuwa na maana kubwa katika maisha ya kila siku ya mwanadamu.

Maji ni kiowevu kisichona rangi harufu wala ladha maalumu ambacho ni muhimu sana kwa uhaye wa binadamu wanyama na mimea. Ondani wake maji situ kinyuaji cha kukata kiu bali ni msingi wa maisha afya uchumi mazingira na maendelewa jamii. Bila maji hakuna uhai duniani kwanza kwa opande waki biolojia mwini wa binadamu umeundo kwa kiasiki kubwa cha maji inakadirua kuwa zaidi ya nusi ya mwili wa binadamu ni maji maji kusaidia kusafirisha virutubisho mwilini kuthibiti joto kupitia jasho kusaidia mengenye wa chakula na kuondoka taka mwilini kupitia mkojo na jasho mtu asipokunyo wa maji ya kutosha anaweza kupata upungufu wa maji mwilini hali ambayo inaweza kusababisha uchovu, maumivu ya kichwa na hata madhara makubwa ya kiaafia. Pili, maji ni muhimu kwa usafi wa naafe ya jamii kutumika kuwoga kufu wa nguo kusafisha vyombo na kwa mazingira kwa ujumla. Upatika naji wa majisafi upunguza magonjo ya milipoko kama kipindu pindu na kuhara. Katika maineo mingi vijijini, changamote ukusefu wa majisafi, uwadhiri sana maisha ya watu hasa wanawake na watoto wanao lazimika kutembea umbali mlefu ilikuetafta maji. Tatu, maji ya nanafasi kubwa katika kilimo na uzalishaji wa chakula. Mimea uhitaji maji ilikuwa na kutuwa mazao. Bila mbua au mwagiliri ya aji, mazayo hukauka na kutababisha njaa. Hivyo maji ni uti wa mgongo wa uzalama wa chakula katika taifa lolote. Pia hutumika katika ufugaji, viwanda ujenzi na uzalishaji wa nishati ya umeme kupitia mabawa ya maji. Nne, maji yana umuhimu wa kimazingira, mito, maziwa na bahari ni makazi ya viyumpe mbalimbali kama samaki mimea ya majini. Mzunguko wa maji katika mazingira, uvukizi, mvua na mtiririko, kusaidia kudumisha usawa wa hali ya hewa, Uharibifu wa vianzo vya maji kama vile misuti na chemchemu Wadhiri sana mfumo wa mzima waekolojia Haitha, neno maji linaweza kutumenga kwa maana ikifumbu katika luoga kwa mfano maji ya mezidi unga kumanisha halimekua ngumo na imezidi uwezo Pia, kumwaga maji kunaweza kumanisha kupoteza kitu cha thamani hii inaunisha jinsi inenu maji ilivo na uzeto katika mawasiliana ya kila siku. Kwa upande wa kijamii, maji kuleta watu kwa moja, watu wanaweza kukutana kisimani au mtuni na kuchenga mahusiana ya kijamii. Pia maji kutumika katika shugli za kideni kama ubatizo au tohara, ulingana na imani za jamii husika. Hatika kumaliza maji ni uhai ni msingi wa afya, uchumi, mazingira na mendele wa jamii. Uhifadhi wa vianzo vya maji na matumizi bora ya laslimali hii ni jukumu la kila moja wetu. Kwa hakika, bila maji hakuna maisha na ndiyo maana inasemekana maji ni uhai.

Usimamizi ni neno la kiswahili linalotokana na kitenzi kusimamia Likimaanisha kitendo cha kupanga, kuratibu, kuthibiti na kusimamia raslimali watu au shughuli ili kufanikisha malengo fulani kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa usimamizi ni muhimu katika maisha ya kila siku biashara, elimu, serikali na hata familia Kwani husaidia kuhakikisha kila kitu kinakimbia kwa mpangilio unaofaa Kwanza kwa maana ya msingi usimamizi ni msakato mchakato unaohusisha hatua kadhaa Kwanza ni kupanga ambapo mtu au taasisi huamua ni shughuli gani zitatendeka kwa muda gani na raslimali gani. Pia kuratibu ambapo shughuli au raslimali huwekwa katika mpangilio unaofaa ili kufanikisha malengo. Tatu ni kuongoza kwa kutoa mwongozo na motisha kwa watu wanaohusika. Nne, kuthibiti ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa mujibu wa mpango na kurekebisha pale panapohitajika. Hatimaye, kuchambua na kutathmini ni hatua muhimu ili kujifunza kutokana na matokeo yaliyopatikana na kuboresha usimamizi wa baadaye. Pili, usimamizi ni muhimu katika biashara na taasisi. Kampuni yoyote iwe ndogo au kubwa haiwezi kufanikisha malengo bila mfumo mzuri wa usimamizi kwa mfano. Kampuni ya Safaricom inahitaji usimamizi wa raslimali watu kifedha, bidhaa na huduma. Meneja huamua ni wafanyikazi gani watatekeleza kazi fulani, jinsi ya kugawa bajeti na mikakati ya kuhakikisha wateja wanapata huduma bora. Usimamizi bora huongeza ufanisi, kupunguza upotevu na kuongeza faida. Tatu, usimamizi pia ni muhimu katika elimu. Mwalimu au mkuu wa shule anasimamia masomo, wanafunzi, walimu. Na rasilimali za shule kama vile vitabu madawati na vyombo vya madarasa. Usimamizi mzuri wa shule unahakikisha kila mwanafunzi anapata elimu bora mtihani inafanyika kwa mpangilio na rasilimali zinatumika ipasavyo. Bila usimamizi mzuri, shule inaweza kuwa na changamoto za ukosefu wa mpangilio migongano ya muda na utendaji duni wa wanafunzi na walimu. Nne, maisha ya kila siku, usimamizi ni muhimu katika familia na maisha binafsi. Kila mtu anapopanga bajeti yake ya familia muda wa watoto chakula na kazi za nyumbani anatekeleza usimamizi. Kukuwa na mpangilio mzuri huongeza nidhamu kupunguza migongano na kuhakikisha familia inakua kwa ustawi Aidha usimamizi unaweza kuwa wa aina mbalimali, usimamizi wa muda, usimamizi wa rasilimali, usimamizi wa watu na usimamizi wa miradi Kila aina inahitaji ujuzi maalum kama vile kuongoza kupanga kuwasiliana vizuri na kuchambua taarifa ili kufanya maamuzi sahihi Changamoto za usimamizi ni nyingi wenye madaraka hawatambui nguvu ya kushirikisha watu mawasiliano duni yanazuia utekelezaji wa mipango na upungufu wa rasilimali unaweza kuadhiri malengo Hivo, usimamizi mzuri unahitaji ubunifu, mipango, dhabiti, uongozi bora na mawasiliano yenye wazi usimamizi ni kitengo msingi cha maisha ya kila siku biashara, elimu na jamii kwa ujumla huwezesha rasilimali, watu na muda kutumika kwa ufanisi kuhakikisha malengo yanatimizwa bila usimamizi bora, shughuli yoyote iwe ndogo au kubwa ingekuwa haiko na mpangilio na matokea yake yangekuwa duni usimamizi ni sanaa na sayansi inayohimiza mpangilio nidhamu na ufanisi na maendeleo.

Asubuhi ni mazungumzo ya mwanzo wa siku, ambapo watu huulizana hali ya maisha apia au shughli zao kabla ya kuanza shughli za kila siku. Katika kiswahili, mara nyingi unasikia maneno kama habari za asubuhi, shikamoo, habari za asubuhi, au mambo vipi, watu hunukumia maneno haya kama sehemu ya heshima, uhusiano wa kijamii na kuonyesha upendo au mshikamano. Kwanza, kutoka kwa mtazamo wa kijamii, habari za asubuhi ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku yanayo himiza mshikamano wa kijamii. Kwa mfano unapuwauliza jirani zako, au mwenzako habari za asubui huonyeshi tu kuwa unamjali, pia unaunda mazingira ya mawasiliano mazuri, hii ni muhimu hasaa katika jamii ya kiafrika ambapo heshima na uhusiano wa kijamii unahisabiwa sana. Jibu la kawaida linaweza kuwa nzuri, asante au salama likiashiria hali ya afya na maisha Pili, habari za asubuhi, hufanya kazi kama kitambulisho cha utamaduni katika baadhi ya jamii, kusalimia na asubuhi ni jambo la lazima kabla ya kuendelea na shughli za kila siku. Hii huonyesha nidhamu, heshima na maadili mema Pia inafundisha watoto umuhimu wa heshima na mawasiliano ya kirafiki. Katika familia, wazazi huwafundisha watoto salamu za asubuhi kama sehemu ya maadili na ya kijamii Jambo linalo saidia kujenga tabia za heshima katika jamii tatu. Habari za asubuhi pia zinamaana yake kwanzisha mazungumzo na kupata taarifa kwa mfano Mwalimu anaweza kuanza darasa kwa kuuliza wanafunzi, habari za asubuhi? Hii husaidia kuanzisha mazungumzo kwa namna ya kirafiki, kupunguza hofu na kuandaa akili za wanafunzi kwa masomo. Vivyo hivyo katika ofisi, mishahara wa mwanzoni mwa mwasiku unaweza kuanza kwa salamu hizi ambazo hutoa mazingira mazuri ya kazi. Nne, kutoka mtazamo wa kisikolojia, kuulizana habari za asubuhi kunaweza kuongeza hisia za furaha na ukaribu. Watu wanapo kuwa katika hali nzuri ya mwanzo wa siku kawaida huzalisha uhusiano bora wa kijamii na wanafanya kazi kwa ufanisi zaidi Hii ni sababu kwa nini katika kampuni nyingi, mazungumzo madogo ya asubuhi yanapendekezwa kama sehemu ya kuongeza moral, ya wafanyikazi, aidha habari za asubuhi zinaweza kuhusiana, habari za kitaifa au za kijamii kwa mfano, katika redio au televisheni watu hufika kupata habari za asubuhi, kimaanisha taarifa muhimu za kisiasa, uchumi, burudani na hali ya hewa Hivyo neno hili linaweza kumaanisha si tu salamu mbali pia taarifa zinazosaidia ya mtu kupanga siku yake. Kwa kumalizia habari za asubuhi ni sehemu ya maisha ya kila siku, inayohimiza heshima, mawasiliano, utamaduni, afya ya jamii na kupanga siku. N ikitovu cha kuanzisha mazungumzo, kuimarisha mshikamano wa kijamii, kuanzisha siku kwa furaha na mpangilio mzuri. Neno hili linatufundisha dhamani ya kusalimiana, kuonyesha heshima na kujali wengine katika maisha ya kila siku.

Mradi ni kazi, shughuli au mpango maalum unaopangwa kutekelezwa ndani ya muda fulani ili kufanikisha lengo au malengo yanayo tarajiwa. Neno hili lina matumizi makubwa katika eilimu, biashara, serikali na maisha ya kila siku. Kiingereza mradi huwitwa project. Mradi ni chombo cha kupanga kutumia rasilimali na kufanikisha maendeleo kwa mpangilio ulio wazi. Kwanza kwa maana ya msingi, mradi ni mpango unaolenga matokeo maalum kwa mfano, shule inaweza kuwa na mradi wa kuchimba kisima cha maji ili wanafunze wapate majisafi au mradi wa kupanda miti ili kuboresha mazingira. Mradi huu huanza katika utambuzi watatizo kupanga rasilimali, kutekeleza hatua mbali mbali na hatimaye kufikia matokeo yanayo kusudiwa hili inaonyesha kuwa mradi ni mchakato wenye muundo unaofaa. Pili, mradi unahusisha mpango, utekelezaaji na uthibiti. Kabla ya kuanza mradi, lazima ukue na mpango wa kina unaojumuisha mradi wakukamilisha kila hatua rasilimali, unazohitaji katika wanao husika na jinsi ya kufuatilia maendeleo wakati wa utekelezaaji, ni muhimu kuhakikisha kila kitu kinaendana na mpango uliotengenezwa. Uthibiti au monitoring ni muhimu ili kuona kama hatua zinakamilika kama ilivyo pangwa na kurekebisha pale ambapo kuna changamoto. Tatu, mradi unaweza kua mdogo au mkubwa kulingana na lengo na rasilimazi zilizopo mradi mdogo unaweza kua kama kupanga hafla ya shule au kuandaa kambi ya wanafunzi. Mradi mkubwa unaweza kuwa kama kujenga daraja, barabara au mradi wa umeme mradi yeyote bila kujali ukubwa wake unahitaji malengo yaliowekwa wazi, bajeti, muda na watu walio na ujuzi unaohitajika Nne, katika elimu, miradi ni sehimu muhimu ya kujifunza. Wanafunze hupewa miradi kama njia kutumia maarifa waliojifunza katika vitabu, maabara au darasani. Kupitia mradi, wanafunzi hujifunza ufikira wa kina, ubunifu, utafiti, kazi ya pamoja na ustadi wa kutatua matatizo. Mradi pia husaidia kutathmini uwelewa wa wanafunzi zaidi vile vinavyo pimwa kwa mtihani wa kawaida. Aidha ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Serikali na mashirika yasio ya kiserikali huteuwa mradi kwa lengo ya koboresha huduma kama maji safi, elimu, afya na kilimo. Kampuni zinatekeleza miradi ya ujenzi, teknolojia au biashara kuchangia ajira na uchumi wa taifa. Mradi unaofanikishwa vizuri huleta matakeo chanya kwa jamii Wakati miradi isio andaliwa vizuri inaweza kusababisha hasara kubwa Kwa upande wa changamoto, miradi nyingi hukabiliwa na ukosefu wa rasilimali, mpango isiyo imara na mawasiliano duni huu vikwazo vya kisiasa na kijiografia. Hivo usimamizi mzuri, ubunifu, kufuatilia hatua na hatua muhimu ni ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa mafanikio. Mradi ni mpango ulio na malengo maalum, unaopangwa na kutekelezwa kwa kukutumia rasilimali na muda maalum. Ni zana muhimu ya elimu maendeleo, biashara na maisha ya kila siku. Mradi mzuri huleta maendeleo ufanisi na matokeo chanya kwa watu binafsi na jamii kwa ujumla.

Programu ni seti ya maelekezo au mpango wa hatua ambazo hutumika kuthibiti au kuendesha mashine, kompyuta au chombo fulani ili kufanyikiza kazi maalum. Kwa kiswahili neno hili linaweza kumaanisha mpango wa shughuli kama vile programu ya shule, lakini kwa kawaida linatumika zaidi katika teknolojia na kompyuta. Mpango, programu ni kiini cha teknolojia ya kisasa na ni chombo muhimu katika maisha ya kila siku, biashara, elimu na serikalini. Kwanza, kwa mtazamo wa teknolojia, programu inaunda mpangilio wa maelekezo ambayo kompyuta au kifaa cha kielektroniki hufuata ili kutekeleza kazi maalum. Kuna aina mbili za programu, programu ya mfumo au system software na programu ya matumizi au application software. Programu ya mfumo ni kama vile mfumo wa uendeshaji unaosimamia rasilimali za kompyuta na kuunda mazingira ya kuendesha programu nyingine mfano, Microsoft Windows au MacOS. Programu ya matumizi ni zile zinazowezesha mtumiaji kufanya kazi maalum kama vile kuandika hati, kuandaa takuimu, kuhariri picha na kuvinjari mtandao. Pili, programu ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Leo hii kila mmoja hutumia programu bila hata kujua mara nyingi. Simu za mkononi zinatumia programu za kutuma ujumbe, kupiga simu, kuangalia ramani, kufanya malipo ya mtandaoni au hata kufuatilia afya. Kompyuta zinazotumika ofisini zinategemea programu kama vile Microsoft Excel kwa kuhesabu fedha, kupanga ratiba na kutathmini data. Hivyo programu huwezesha kazi kuwa rahisi na haraka na sahihi. Tatu, katika elimu programu ni chuma ya kufundisha na kujifunza. Shule zinatumia programu za kompyuta au simu kujifunza mbali mbali. Kutuma mtihani, kufuatilia maendeleo ya wanafunzi. Aidha, watoto na vijana wanapojifunza kuunda programu wenyewe. Wanapata ujuzi wa kufikiria kwa kina, kuunda suluhisho za matatizo na kushirikiana katika miradi ya teknolojia. Programu huchangia pia katika utafiti na sayansi kwani zinaweza kutumika kuchambua data kubwa kwa haraka zaidi kuliko mtu binafsi. Nne, programu pia zina nafasi muhimu katika biashara na uchumi. Kampuni zinazotumia programu za uhasibu, mauzo, huduma kwa wateja au uchambuzi wa soko zinaongeza ufanisi, kupunguza makosa, kuamua kwa haraka. Pia tasnia ya programu yenyewe ni chanzo cha ajira, waundaji wa programu, wahandisi, na mifumo, na wataalum wa usalama wa mtandao hupata kazi nyingi kutokana na mahitaji makubwa ya teknolojia. Aidha, neno programu linaweza kuwa na maana ya mpango wa shughuli kwa mfano shule inaweza kuwa na programu ya mafunzo ya wanafunzi, ofisi inaweza kuwa na programu ya mafunzo ya wafanyikazi na taasisi ya kijamii inaweza kuwa na programu ya kusaidia jamii. Hii inaonyesha kuwa dhana ya programu si tu ya kiteknolojia bali pia ni njia ya kupanga na kufanikisha shughuli kwa mpangilio ulio dhabiti. Programu ni mpango wa hatua au maelekezo unaowezesha kompyuta, kifaa au mtu kufanikisha kazi maalum. Ni chombo cha maendeleo ya teknolojia, elimu, biashara na maisha ya kila siku. Programu bora hutoa ufanisi, urahisi na usahihi na ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa. Kwa hakika, maisha ya kisasa hayawezi kufanikishwa bila programu.

Maziwa ni kiowevu cheupe kinachozalishwa na wanyama wa kike kama vile ngombe, mbuzi, kondoo, ngamia kwa ajili ya kulisha watoto wao wachanga. Pia neno maziwa linaweza kumaanisha sehemu kubwa ya maji iliozunguka na ardhi kama vile ziwa. Hivyo neno hili lina maana mbili kuu. Maziwa kama chakula na maziwa kama sehemu ya kijiografia. Kwanza, tukianza na maziwa kama chakula, maziwa ni chanzo muhimu sana cha lishe kwa binadamu yana virutubisho vingi kama proteini, kalsiamu, vitamin D, vitamin B12 na madini mengine muhimu kwa afya ya mwili calcium inayopatikana kwenye maziwa husaidia kuimarisha mifupa na meno Hasa kwa watoto wanaokua, proteini husaidia kujenga na kurekibisha misuli ya mwili Ndiyo maana maziwa yanapendekezwa sana kwa watoto vijana na hata wazee kwa ajili ya kuimarisha afya ya mifupa. Pili, maziwa ni sehemu muhimu ya sekta ya kilimo na uchumi. Katika nchi kama Kenya, ufugaji wa ng'ombe na huwa maziwa ni shughuli muhimu inao wapatia wakulima kipato. Wafugaji huuza maziwa ghafi au kuyapeleka kwenye viwanda kwa ajili ya kusindika. Bidhaa kama mtindi siagi jibini na maziwa ya unga sekta ya maziwa hutoa ajira kwa watu wengi kama wafugaji, wasafirishaji, wachakataji na wauzaji Hivyo maziwa si tu, chakula, bali ni chanzo cha maendeleo ya kiuchumi Tatu, maziwa yana umuhimu wa kijamii na kitamaduni katika jamii nyingi za kiafrika, maziwa ni ishara ya utajiri na ustawi katika baadhi ya tamaduni, maziwa hutumika kama sherehe au mila maalum. Kwa mfano, katika jamii za ufugaji kama wamaasai, maziwa ni sehemu ya chakula cha kila siku na huonekana kama zawadi ya zamani kutoka kwa mifugo. Nne, maziwa yanaweza pia kumaanisha ziwa, yaani mkusanyiko mkubwa wa maji unaozunguka ardhi. Mfano ni lake Victoria, ambalo ni moja ya maziwa makubwa barini Afrika, maziwa ni aina hii, ni muhimu kwa uvuvi, usafiri wa majini, utalii na usambazaji wa maji kwa jamii zinazo izunguka. Pia yana mchango mkubwa katika kudhibiti hali ya hewa na kuhifadhi viumbe hai wa majini. Aidha maziwa yanahitaji kuhifadhiwa vizuri ili yasiharibike kwa kuwa ni bidhaa inayoweza kuharibika kwa haraka. Lazima yahifadhiwe kwenye baridi au yasindikwe mapema. Ukosefu wa uhifadhi mzuri unaweza kusababisha maziwa kuharibika na kusababisha madhara ya kiafya kama sumu ya chakula. Maziwa ni neno lenye maana pana na umuhimu mkubwa kama chakula ni chanzo cha lishe bora na maendelea ya kiuchumi kama ziwa ni rasilimali ya asili yenye mchango mkubwa katika maisha ya binadamu na mazingira Hivo maziwa ni sehemu muhimu sana ya afya uchumi tamaduni na mazingira ya jamii.

Zamani ni neno la kiswahili lilao maanisha kipindi cha wakati kilicho pita, yani wakati uleo kuwepo kabla ya sasa, zamani inaweza kumanisha miaka michache ilio pita karne zilizo pita au hata enzi ya kale sana kabla ya kuzaliwa kwa mtu ya yote ya lehaileo. Ni neno linalo husiana na historia kumbu kumbu utamaduni maendeleo na mabadilika ya maisha ya binadamu. Kwanza kwa mana ya msingi zamani ni wakati ilio pita Kwa mfano tu naweza kusema zamani ilikuwa nikishi kijijini ya kimanisha wa hali hiyo ilikuwa katika kipindi kilicho pita katika masumo ya historia zamani hurejelea enzi za kale kama vile kipindi cha ukoloni vitu vya kale na maindeleo ya ustaarabu wa binadamu zamani hutusaidia kuelewa tulikotoka na jinsi tulivofika hali tulio na yosaansa Pili zamani zinaumuhimu mkubwa katika kihistoria na utamulisho wa jamii historia ya taifa la kama Kenya inaeleza maisha ya watu wake kabla na baada ya huru tamaduni zao mapambano Mapambano yao na maendeleo yao kujifunza kuhusu zamani husaidia kizazi cha sasa kuwelewa misingi ya taifa changamoto zilizo pita na mafanikio ya lio patikana bila kuwelewa zamani ni viguma kupanga buzuri maisha abadae Tatu zamani zinanafasi katika utamaduni na mila hadithi za zamani imedhali na ngano kuwasilisha hekima na maadili ya jamii Waze maranyingi kusimulia hadithi za zamani ili kufundisha vijana kuhusu heshima ujasiri, uvumilivu na mshikamano kupitia simulizi hizi jami huhifadhi utamaduni wake na kuhimarisha utambulisho wake Nne, zamani pia inaonesha mabadiliko na maendeleo, tukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa tunaona tofauti kubwa katika teknolojia, elimu, usafiri na mawasili ya ano zamani watu walitumia barua za mkono kuwasiliana Lakini leo kuna simu za mkononi na internet zamani usafiri ulikuwa kwa miguu au kwa wanyama Lakini sasa kuna gari treni na hata ndege Hivyo zamani hutusaidia kuona jinsi maindeleo yalivyo badilisha maisha ya mwanadamu Aidha nina zamani hutumia pia kwa maana ya kihisia watu anaeza kusema zamani zilikuwa nzuri, wakimanisha nakumbuka nyekati fulani, kwa furaha au uzuni, hali huwitwa kumukumbu au nostalgia. Ambapo mtu huwisi upendo au majonzi kwa wakati zilizo pita, kwa upande wa mafunzo. Zamani kutumika kama chanzo cha marifa, makosa iliofanywa zamani ya naweza kuwa somo kwa kizazi cha sasa ili asirudiwe. Mafanikio zamani ya naweza kua chanzo cha motisha na msukumo wakoendelea mbele Kwa kumalizi ya zamani ni zaidi ya wakati ulio pita ni za hazina ya historia utamaduni mafunzo na kumbu kumbu Kutasaidia kuelewa tuliko toka kutambua maendeleo tulio ya pata na kujifunza jinsi ya kujenga bukesho bora zamani ni daraja linalounganisha jana na leo na msingi wa kupanga maisha ya badae.

Mvua ni matone ya maji yanayoanguka kutoka mawinguni kwenda ardhini baada ya mvuke wa maji kukusanyika angani Kupoa na kuwa mawingu mazito sehemu muhimu ya mzungu wa maji duniani yaani rasilimali ya asili yenye mchango mkubwa yenye mchango mkubwa katika maisha ya binadamu wanyama mimea na mazingira kwa ujumla bila mvua dunia ingekuwa kavu na isio na uhai Kwanza kwa mtazamo wa kisayansi mvua hutokea kupitia mchakato unaoitwa mzunguko wa maji jua linapochoma maji yaliyopo baharini maziwa na mito maji huvukiza na kupanda angani kama mvuke Mvuke huu hukusanyika na kuwa mawingu mawingu yanapokuwa mazito na baridi matone ya maji huanguka na kuanguka chini kama mvua Hii inaonyesha kuwa mvua sio tukio la bahati tu mbali ni sehemu ya mfumo wa asili unaudumisha uhai duniani. Mvua ni muhimu sana kwa kilimo na uzalishaji wa chakula. Wakulima hutegemea mvua ili mazao yao yakue vizuri bila mvua ya kutosha. Mazao hukauka na kusababisha njaa. Katika nchi kama Kenya mvua ni muhimu kwa kilimo cha mahindi maharagwe chai kahawa na mazao mengine. Mvua inaponyesha kwa wakati unaofaa mazao huongezeka na mavuno na uchumi wa taifa kuimarika Lakini mvua ikizidi kupita kiasi inaweza kusababisha mafuriko na kuharibu mazao Tatu mvua ina umuhimu wa kimazingira inasaidia kujaza mito mabwawa na maziwa kama lake Victoria Hivyo mvua huchangia upatikanaji wa maji ya kunywa umwagiliaji na uzalishaji wa umeme wa maji Pia huifanya ardhi kuwa na unyevunyevu unaosaidia mimea kukua na kuhifadhi uhai wa viumbe hai mvua pia husaidia kupunguza joto kali na kusafisha hewa kwa kuondoa vumbi na uchafu nne mvua ina athari za kijamii na kiuchumi Wakati mwingine mvua kubwa husababisha mafuriko yanayoharibu barabara nyumba na mali za watu Hali hii inaweza kuathiri maisha ya watu na uchumi kwa jumla Kwa upande mwingine mvua ya wastani huleta furaha na matumaini kwa wakulima na jamii kwa sababu kwashiria mavuno mazuri haidha neno mvua kutumika pia kwa maana ya kimafumbo, mfano wa msemo, mvua ya baraka, kumaanisha wingi wa neema na mafanikio, pia watu kusema mvua ya maneno, akimaanisha mtu anazungumza sana bila kupumzika, hii inaonyesha kuwa mvua ina uzito wa kimatamshi, katika lugha ya kiswahili. Kwa kumalizia mvua ni rasilimali ya asili yenye umuhimu mkubwa kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine, inachangia kilimo, maji safi, mazingira na uchumi, ingawa wakati mwingine inaweza kusababisha madhara kama mafuriko Kwa ujumla mvua ni baraka, muhimu inayodumisha uhai duniani, ni ishara ya uzazi wa ardhi na matumaini ya maisha bora.

Waridi ni aina Waridi ni aina ya ua linalo julikana sana kwa uzuri wake harufu yake nzuri na matumizi yake mingi katika jamii ua hili hupendwa sana katika sehemu mbalimbali za dunia kwa sababu ya rangi zake za kuvutia na umbo lake la kupendeza za kitaalumu Waridi ni mmea wa jenasi ya rosa huwa na shina lenye miiba midogo ambayo husaidia kujilinda dhidi ya wanyama au vitu vinaweweza kuharibu mmea huo. Majani yake mara nyingi huwa ya kijani kibichi na maua yake yanaweza kuwa na rangi malimbali kama vile nyekundu nyeupe waridi pink njano au hata zambarao. Katika jamii nyingi, waridi lin maana ya upendo na heshima kwa mfano, waridi jekundu mara nyingi utolewa kama ishara ya mapenzi, waridi jiupe huashiriaa usafi na amani. Wakati waridi la njano uweza kuashiria urafiki au furaha, ndio maana maua ya waridi utumika sana katika sherehe kama harusi, siku ya kuzaliwa na hata mazishi. Katika historia waridi limekuwa likitajwa katika fasihi na mashairi mingi Washairi wengi hulitumia kama alama ya uzuri wa mwanamke na upendo wa dhati Pia katika dini na tamaduni mbali mbali Waridi limekua likiheshimiwa kama ua la kipekee lenye ishara maalum mbali na uzuri wake Waridi pia lina matumizi ya kiafya na kibiashara mafuta ya waridi hutumika kutengeneza manukatu, sabuni na kipote vipodozi Pia, maji ya waridi hutumika katika upishi na hata katika tiba za asili Kwa ajili ya kutuliza ngozii na kuondoa harufu mbaya Kwa j ujumla, waridi ni zaidi ya ua la kawaida ni ishara ya hsia, uzuri na thamani katika maisha ya mwanadamu inatukumbusha kuwa hata kitu chenye miba kinaweza kuwa na uzuri na harufu nzuri ya kupendeza waridi hutumika katika sherehe za valentines kuonyesha mapenzi kwa watu tunaowawapenda.

Siku njema ni maneno yanayo tumika kumtamukia mtu mema katika kipindi cha siku yake. Neno siku humaanisha muda wa saa ishirini na nne au hasaa sehemu ya mchana kwanzia ya asubuhi hadi jioni. Neno njema lina maana ya kitu kizuri chenye mafanikio chenye baraka au kisicho na matatizo. Hivyo, tunaposema siku njema, tunamaanisha tunamtakia mtu siku iliyo na furaha, amani, mafanikio na baraka. Katika mawasiliano ya kila siku, maneno haya hutumika kama salamu kwa mfano mtu anaweza kusema anakutakia siku njema wakati wa kuagana asubuhi au wakati wa kuondoka kazini, shughulini au nyumbani. Ni maneno ya heshima na upendo yanayo onyesha kujali hali ya mwingine. Kijamii kutakiana na siku njema huimarisha uhusiano kati ya watu, kuonyesha tabia ya utu, wema na maadili. Katika mazingira ya kazi au shule, salamu hii huweza kuleta hali ya amani na motisha kwa sababu mtu anayesikia maneno haya huhisi kudhaminiwa na kutiwa moyo. Kisaikolojia maneno chanya kama siku njema yanaweza kuathiri fikra za mtu kwa njia nzuri yanamjenga matumaini mtazamo chanya kuhusu siku inayo mkabili. Watu wengi huwamini kuwa kuanza siku kwa maneno mazuri huongeza uwezekano wakua na siku yenye mafanikio. Kwa ujumla, siku njema sio maneno tu ya kawaida, bali ni kauli yenye maana pana, inayo beba baraka, matumaini na upendo katika maisha ya kila siku.

Mshahara ni malipo anayopokea mfanyakazi kwa kazi au huduma anayotoa katika kipindi fulani maalum. Kwa kawaida ni kila mwezi. Na hili lina uzito mkubwa katika maisha ya binadamu kwasababu linahusiana wa moja kwa moja na maisha ya kila siku, uchumi na familia, maendeleo ya jamii na ustawi wa taifa kwa ujumla. Kwanza kabisa, mshahara ni matokeo ya mkataba au makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Mwajiri anaweza kuwa taasisi ya serikali, kampuni binafsi, shirika au hata mtu mmoja Anayemwajiri mwingine kufanya kazi fulani. Kwamfano, nchini Kenya, watumishi wa umma hulipwa mshahara yao na serikali kupitia bajeti ya taifa, huku wafanyakazi wa sekta ya binafsi wakilipwa na waajiri wao kulingana na makubaliano ya ajira Kuna aina mbalimbali za mshahara, kuna mshahara wa kila mwezi ambao hulipwa maramoja kwa mwezi, kuna mshahara wa kila wiki au kila siku hasa kwa kazi za mikataba au vibarua Pia kuna malipo ya saa ambapo mtu hulipwa kulingana na idadi ya saa alizofanya kazi Zaidi ya hayo kuna dhana ya mshahara wa msingi 'basic salary' au marupurupu, 'allowancies' kama posha ya nyumba, usafiri na matibabu umuhimu wa mshahara katika maisha ya mtu binafsi ni mkubwa sana. Kupitia mshahara mtu huweza kununua mahitaji muhimu kama chakula, mavazi, malazi, matibabu na elimu Mshahara humuwezesha mtu kujitegemea na kupanga maisha yake ya baadae, kwamfano mtu anaweza kuweka akiba ya benki kuwekeza katika biashara, kununua ardhi na kujenga nyumba bila mshahara au kipato maisha huwa magumu na mtu anaweza kukosa mahitaji ya msingi kijamii. Mshahara una athari kubwa katika familia. Wazazi wanaopokea mshahara huweza kuwasomesha watoto wao, kulipa bili za nyumbani na kuhakikisha familia zinaishi kwa heshima. Hali ya mshahara pia huathiri kiwango cha maisha. Mtu anayepokea mshahara mkubwa mara nyingi huwa na uwezo wa kuishi maisha ya kiwango cha juu zaidi kuliko yule anayepokea mshahara mdogo kiuchumi Mshahara una mchango mkubwa katika mzunguko wa fedha ndani ya nchi. Wafanyakazi wanalipwa kutumia fedha hizo kununua bidhaa na huduma, jambo ambalo huchochea biashara kukua. Biashara zikikua huongeza ajira na mapato ya serikali kupitia kodi. Hivyo mshahara si faida kwa mfanyakazi tu. Bali kwa injini ya maendeleo, uchumi wa taifa. Hata hivo, kuna changamoto zinazohusiana na mshahara. Moja ni tatizo la mishahara midogo isiyokidhi gharama ya maisha katika baadhi ya maeneo. Gharama ya chakula, nyumba, usafiri hupanda haraka kuliko mishahara Hali inayosababisha wafanyakazi kupata shida ya fedha Pia kuna swala la ukosefu wa ajira ambapo watu wengi hawana nafasi ya kupata mshahara kabisa. Kisheria, kuna sheria zinazolinda haki za mfanyakazi kupokea mshahara wake kwa wakati na kwa kiwango kilichokubaliwa Pia kuna kiwango cha chini cha mshahara kinachowekwa kwa serikali ili kulinda wafanyakazi dhidi ya unyonyaji. Hii husaidia kuhakikisha kwamba hata kazi za kiwango cha chini zinalipwa kwa haki fulani. Kisaikolojia mshahara unaweza kuathiri hali ya mtu. Mtu anayelipwa kwa haki na kwa wakati. Huhisi kuthaminiwa na kuheshimiwa kazini lakini anayelipwa kidogo au kucheleweshwa mshahara anaweza kosa motisha na hata kupoteza kazi, ari ya kufanya kazi Kwa ujumla mshahara ni zaidi ya fedha anazolipwa mfanyakazi. Ni msingi wa maisha, chombo cha maendeleo ya familia na jamii na nguzo muhimu ya uchumi wa taifa. Kupitia mshahara mtu hujenga ndoto zake, kutimiza mahitaji yake na kuchangia katika maendeleo ya nchi yake.